Kunazo tabia mbalimbali yanazo ambazo mimi nazipenda kwa watu wengine. Tabia ya kwanza ni tabia kusema asante. Iyo ni tabia mzuri ambayo naona naipendelea sanasana. Tabia nyingine ni tabia ya ku kama mtu ana ile utu. Iyo ni tabia mzuri sana sababu utu inaonyesha ni aina gani ya mtu uliopo wewe.

Nishahi nunua vitu nikitumia simu na mara nyingi nikitaka kununua kitu chochote mimi utumia simu mbona Mimi natumia simu kufanya malipo kwa maduka mengi sababu simu ikona urahisi inarahisisha kazi hivi kwamba kama mtu hana change kama mtu hana hile pesa iliyobaki ya change ni rahisi kutumia simu simu unalipa kilu unachohitajika kulipa na hivyo ndivyo umemaliza hayo mbiombio biashara.

Je napenda kupika naam upishi ni mojapo ya kitu ninachokipenda zaidi kwa kuwa mtu anapopika Mwanzo unapo jipikia uwezi fanya kazi mbaya Kwa hivo mimi napenda kupika chakula kiive vizuri Ili niweze kuwa na muda mzuri na niweze kujivinjari na hicho chakula.

Je napenda hesabu naam hesabu ni hesabu ni moja ya vitu ninavivyopenda sana kwa kuwa Kwa hii maisha tunayoishi ni kitu cha maana sababu kila kitu kinaitaji hesabu, ukitembea hesabu, ukitaka kula hesabu Kwa hivo hesabu mimi naipenda na naifanya kila siku katika shughuli zangu.

Timu ya mchezo ninayofuata ni timu ya Man City. Man City ni timu kubwa kwa season zilishoi zilizoisha ni timu iliokuwa ikitangulia sana sana. Hata kama isipotangulia, ni timu inayokuwa na ya pili au ya tatu au ya ine. Ni timu inayonipa motisha, ni timu inayo fanya ni nifraie sana wakati wanashinda.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi kinaitwa machachari. Machachari ni kipindi ambacho watoto wa mtaani, wanatoka wote pamoja, wanaenda shule, wanasoma, wengine wanafanya kazi zingine za kuuza maji ili waweze kujikimu kimaisha, wengine kwao wanaishi poa, wanaishi mzuri, hawana haja kuuza maji. Kwa hivo kipindi hichi kinaelimisha na kufunza vilivyo.

Nyota yangu kubwa ni kuwa msanii, msanii ni mtu ambaye anayetoa nyimbo niweze kupokelewa na watu wa nyumbani na niweze kutoa nyimbo mzuri Napenda usanii kwa kuwa ni njia moja wapo ya kujieleza na kuweza kueleza vitu vinavyo endelea katika mazingira yenu.

Chakula cha kigeni nishawahi kukijaribu kinaitwa sushi. Sushi ni chakula ambacho kinapikwa kwa kuanda mchele. Pamoja na samaki walio ambao hawajapikwa. Nilikipenda kwa kuwa kina ladha ambayo ni tofauti na yenye nimezoea. Na kwa hivo ninge aji watu wengine waweze kujaribu chakula hicho.

Je, napenda kupiga picha? Naam, mimi hupenda kupiga picha mara nyingi wakati nimevaa vyema na picha zenyewe napenda kuzipost pale kwenye mtandao ili wezangu waweze kuziona na kuzifurahia kwa mwaka naeza naeza piga picha mara kama tatu kwa mwezi, kwa hivo picha ni kitu cha maana sana.

Mara nyingi nikiwa kwenye kazi mimi nashugulikia muda wangu vyema nafanya kila jitihada, jitahidi najitahidi kufanya kazi zote ni lizopewa kwa kuwa ni kitu cha maana na ni kitu kinachohitajika Napenda kuweka muda wa mapumziko pia katika nikiwa kazi ndio niweze kua na akili iliohitajika kwa iyo kazi.

Mnyama niliye mfuga anaitwa mbwa, huyu ni mnyama anayependeza kwa kuwa ana tabia ya kufanya nifurahi Mnyama huyu ni mweusi kwa mwonekano na mimi nampenda sana Ningependa pia kumfuga paka.

Mahali pa ibada mimi huenda mara mbili kwa wiki kwa kuwa nina penda kutubu dambi na ningependa kushiriki pamoja na washirika wenzangu. Nikiwa kwenye ibada tunaongelea mambo tafauti tafauti inayokidiri watu.